Mimi huwa natoa sadaka na pia huwa natoa michango sana sana napenda kutoa sadaka sana sana kwa kanisa ama kwa kanisa ama kwa pahali nitakuwa nimetembea na kuna mahubiri na unatoa sadaka ili uweze kusaidia mhubiri.

Najikinga kutoka kwa jua kali kwa sanasana kwa kukaa pahali ambapo kuna kivuli ama kukaa kwa nyumba. Kama natembea nje huwa nabeba mwamvuli kwa kuwa kuneza kuwa kuna jua kali na kwa hiyo mwamvuli husaidia kujikinga kwa jua.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na shamba ekari mia moja na pia kununua ekari tatu za kifahari pamoja na meli moja ya kifahari. Napenda sana kusafiri. So, napenda sana kusafiri na pia ni ndoto moja kubwa kuwa nitatembea mahali kwingi.

Mimi napenda hesabu sana. Hesabu ni ni kitu cha maana sana katika maisha. Kinasaidia sana kwa kuwa huwezi kaa bila kufanya hesabu. Aidha ikuwe ni hesabu ya pesa ama hesabu ya kimaisha. So, mimi napenda hesabu sana kwa sababu huwa inanisaidia kufanya vitu za.

Mimi hufuata matukio ys kimataifa sana napenda kutazama taalifa kila siku. Hili kujua kinachoendelea katika taifa langu ama taifa la jirani ama mataifa yote ya dunia kwa jumla napenda kutazama matukio yanayo kuwa yakiendelea ili kukuwa niko mbele kima.

Kitendo cha wema ambacho nishawahi kufanya ni nishawahi saidia mwanafunzi mmoja kulipa karo yake ya shule. Ni alikuwa anasikitika sana kwa kuwa angeweza kukosa kufanya mtihani wake wa mwisho nilimsaidia kulipa karo ya shule na alifurahi sana.

Mimi huchaji kifaa changu mala mbili kwa siku. Kifaa changu huwa kinaweka moto kwa na ndiyo maana huwa nakichaji mala mbili kwa siku asubuhi na jioni nikilala. Huwa kinanisaidia sana kufanya vitu zangu mchana yote.

Napenda kununua sana vitabu vitabu husaidia kuongeza maarifa. Ninapoenda kununua vitabu na kuwanga nkona furaha sana kwa kuwa ntaweza kununua vitu ambazo zitakuja kuongeza maarifa ndani yangu na kunierevusha zaidi ya nayo kuwa ya kihapenda.